Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je? Kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema, dakika thelathini nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo ninaendesha redio, nisikilize muziki ili niwe na subira Hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Nahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya maitaji kabla ya kufungua tovuti. Itanunua vile tuu vilivyo kwenye orotha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganisha bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokuisha nunua Niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni ni salama iki utakuwa na busara nitajihathari.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

Ninahitaji kuwa natija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mengi. Labda ninazisumbuka sana. Na inahitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Itafanya kazi muhimu kwanza kabla akili haijachoka. Itazima barua pepe kwa muda siwezi kuangalia kila dakika. Nitajiweka muda wakufanya kila kazi, dakika 30 au saa moja Kisha nitapumzika kidogo, dakika 10 Nitaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu Usidhani mtandao nitauzima kwa wakati wakazi Nathani mikakati hii itanisaidia Nitajaribu wiki hii nione matokeo.